Timu ya mchezo ninayo fuata ni Manchester United kwa sababu nimekua shabiki wake kwa muda mrefu na napenda historia yake. Ushindani wake na namna inavyo pambana hadi inapo kutana na changamoto. Kuangalia mechi zao hunipa furaha, msisimko na hunisaidia kupumzika baada ya majukumu ya kila siku. Hasa ninapo shirikiana na marafiki au familia kushangilia pamoja.

Ninapotaka kustarehe, mimi napenda kukaa mahali tulivu nikiwa nasikiliza muziki laini au kuangalia filamu ninayoipenda ili kupumzisha mawazo. Wakati mwingine, natembea kidogo nje au kuzungumza na rafiki wa karibu. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nafuu zaidi.